Kwa kweli, chakula changu ninachokipenda zaidi ni wali kwa kiteo cha mboga ya majani na pia nyama ya samaki ama nyama ya mbuzi ama ng'ombe. Chakula hiki, mimi hukila popote niendapo. Huenda nimeenda kwenye hoteli, mimi huagiza wali kwa mchuzi huo. Huenda niko kwa nyumba mimi hupika chakula hicho na hata ninapokwenda kwetu bado mamangu hukipika chakula hicho. Mara ya kwanza nilipokula chakula hicho nilikuwa miaka kumi na mbili. Mamangu alikiandaa kwa minajili ya sherehe tuliokua nayo nyumbani na baada ya hapo nilipenda chakula hicho sana kina latha tamu na ya kuvutia. Mamangu ndiye alienielezea jinsi ya kupika chakula hicho na kila kitu kuhusu chakula hicho. Mara ya mwisho ambayo nilikula chakula hicho ni juzi ambapo nilitoka kazini nikiwa mchovu, nikaagiza kwenye hoteli kabla sijafika nyumbani. Nilipofika nyumbani kwa kweli ilikuwa sherehe ya kukata na shoka. Sababu ikiwa, nimepata fursa ya kula chakula nikipendacho zaidi. Nilikula na kubakisha sahani tupu. Sikubakisha hata tone la chakula hicho. Ila ninaweza kusema, wali huendana na kitoweo chochote. Iwe samaki, iwe mboga, iwe nyama, hata supu ya nyama pia inalika vyema na wali.

Kwa kweli, mimi hupenda kutumia teknolojia ya sauti. Huku tunaita voice note. Ambapo pale kwenye WhatsApp ama kwenye TikTok na hata Instagram, unapochoka kuandika ama kuzungumza kwa mandishi, unamahali ambapo pa mechorwa kipasa sauti, unafinya pali hapo kwa nguvu kisha unanza kuzungumza. Kukweli teknolojia ya sauti ni rahisi, inarahisisha mambo. Huenda mtu amechoka na haisi kutumia mikono kuandika, anatumia tu teknolojia ya sauti. Sababu yangu ya kupenda kuitumia pia ni kwamba unapotumia sauti ina unamaliza kupeana ujumbe kwa haraka. Kwa mfano, unataka kumwambia rafiki yako ama mtu kuhusu jambo fulani ama hadithi fulani nani ndefu sana. Kuandika hadithiyo ama jambo hilo kwa mandishi, huenda ikawa tatizo sababu inachukua muda mwingi. Ila unapotumia teknolojia ya sauti, utakariri jambo hilo kwa haraka na pia unapotumia sauti mtu huelewa zaidi kuliko maneno kwa mfano. Mtu anapo nitumia habari na maandishi. Maramingi mimi husumbuka kujaribu kuelewa. Jambo hili aliliandika kwa hasira, kwa furaha ama kwa mshtuko. Ila napotumia teknolojia ya sauti maranyingi unaweza kusikiliza anayetuma sauti hiyo na kuelewa mtu huyu anafuraha. Ana hasira, ameshtuka, naamu kwa hivo mimi napenda sana kutumia teknoloja ya sauti.

Kusema kweli, nani ya siapenda mafunzo kazini? Kwa kweli, mimi hufuraiya kupata mafunzo kazini. Kama kwa mfano, kwenye hospitali, mara nyingi sisi hupata mafunzo. Kama sirikali, inaweza kuwaleta watu, waje watufunze sisi kama manasi, kuhusu maziwa. Mara mingi, mama anapopata mtoto, kuna wazazi ambao. Kamwe hawata pata maziwa kwenye matiti yao. Kwa hivo, kuna vitu ambavyo mtoto anaweza pewa, anapozaliwa, akaweze kuitumia, ikamsaidie, huenda mama hana maziwa kabisa. Kama unga wa maziwa wa nan. Kwa kweli, wazazi wengi wanapokosa maziwa hupea wa toto wao, unga huo wa nan, wanaeka kwa maji ambayo si moto wala si baridi. Majifufutende Kisha wanaikoroga na kumpea mtoto inatumika kama maziwa Pia mimi hupenda kupata mafunzo ya jinsi ya kuboresha huduma zetu kule hospitalini Tunapofunzwa jinsi ya kujiboresha kule hospitalini na kuboresha huduma zetu Inatusaidia kwa pilka pilka zetu za kila siku Ndiposa tukaweze kutua huduma njema na bora kwa wanao kuja hospitalini na hata wanakijiji. Pia wakati mwingine kule hospitalini, sisi hutumua mahali kama kambi, tunaenda kuhudumia wanakijiji ambao hawana uwezo wakuja hospitalini kwa sababu ya hela. Mara nyingi kunapofanyika hivyo, unapata mafunzo mengi, unaweza kuelewa mashida za watu na mamba ambayo watu anapitia na unaweza kuelewa jinsi utakaweza kusaidia kama mhudumu wa afya. Kwa kweli kwenye sekta yetu ya kazi, mara mingi mimi hupata mafunzo mengi ambayo yananisaidia kila siku.

Kwa kweli, ndoto yangu kubwa ni kukua daktari mkubwa nchini, anayetambulika, kuheshimika, na anaye julikana kwa unadhimu wake, usaidiaji wake, na jinsi ametoa mchango mwingi kwenye jamii na nchi kwa jumla. Kwa sasa mimi ni nasi ila bado niko shuleni nikijaribu kusoma karatasi ambayo tunaita masters ndiposa nikaweze kuwa daktari. Kama tunavyojua kuna aina mingi za madaktari ila kwa mfano mimi ningependa kuwa daktari mkubwa wa watoto. Nitakapo kuwa daktari mkubwa wa watoto kwa kweli nitasaidia. Jambo ambalo limenifanya nipende kuwa daktari wa watoto ni mamangu alipokuwa mjamzito na ndugu yangu. Ujauzito huo ulikuwa mzuri na rahisi. Ila alipokuenda kujifungua, mtoto alikuwa na upungufu kwa mwili na hata akili. Huenda madaktari walikosea walipokuwa wanamsaidia kujifungua. Kwa kweli madaktari hawakutilia maanani kumuangalia mtoto huyo baada yake kuzaliwa. Baada ya wiki mbili, ndugu yangu alifariki. Jambo hili lilimuumiza mamangu na si mamangu tu, familia yangu kwa jumla, kutoka babangu, mamangu, na hata ndugu zangu, marafiki, na hata familia yetu yote. Jambo hili lilimfanya mamangu aumie kwa roho. Ilifika mahali karibu apagawe sababu ya kuumia kwenye roho na kuwaza mambo mengi. Mda si mda mamangu alianza kutumia madawa ya kulevya. Ilibidi sasa aende akamuone daktari ambaye angeweza kumsaidia ila tunamshukuru mungu sababu aliweza kusaidika na akarudi kuwa sawa. Ningependa kuwa daktari wa watoto ndiposa nikazuie mambo kama haya kutendeka. Nitakapokuwa daktari wa watoto, nitahakikisha kila mtoto anapozaliwa, anaangaliwa kwa makini, kuratibiwa na kuonekana ya kwamba mtoto huyo hana upungufu ama hajaumia kwa wakati huo ambapo alikuwa ana toka kwenye tumbo la mamake. Pia, ndoto yangu ya kuwa daktari ni kwa sababu, ningependa kusaidia wanajamii wangu, nilipokuwa naenda pale chuo kikuu, jamii yangu ilijikusanya na kunichangia pesa ambazo zilinisaidia kuenda shule kufanya, shule kusoma kazi ya unasi. Na kwa kweli, mda ufaao utakapofika, nitarudi hapo kwenye jamii yangu, niweze niposa nikaweze kuwatolea huduma zangu kama shukran kwa kunisaidia nilipokuwa nahitaji usaidizi. Pia ningependa kukua mfano wa madaktari wa watoto nchi nzima, nijulikane kwa utu, ukarimu na hata kazi yangu safi.

Kwa kweli nina vyumba viwili ambavyo ninapenda. Chumba cha kwanza ni chumba cha malazi. Kwenye chumba changu cha malazi, mimi huweza kueka vitu vyangu ambavyo ni vya maana na hakuna mtu ambaye ataweza kuziguza ama kuziharibu. Chumba ambacho kingine nakipenda nyumbani ni jikoni. Mimi hupenda jikoni zaidi kwa sababu mimi hupenda kupika. Mimi ni mpishi hodari, mimi hutengeneza vitu kadha wa kadha kama vile keki, maandazi, wali, pilau, biryani, vitu hivyo vyote kwa jumla. Mimi hupenda kupika kwa sababu tangu nilipokuwa mdogo nilikuwa naketi kando ya mamangu pale jikoni alipokuwa anaandaa vyakula ama alipokuwa anabake vitu kama mikate na jambo hili lilinivutia sana na kunifanya nipende kufanya kazi kama hizo. Ninapopika bado ninapopika mimi huosha vyombo. Ndiposa nisiweze kuwa nimejaza vyombo chafu kwenye jikoni yangu sababu ya mapishi. Ninahisi, mimi huhisi nimetulia na mwenye furaha, ninapokuwa jikoni kwa sababu inanisaidia kutuliza mawazo. Mara mingi ni napokuwa sina kazi ama siyuko kazini na nishapumzika ya kutosha. Ukinitafuta kwenye nyumba nzima utanipata kule jikoni, nikiandaa vyakula, nikijaribu kutengeneza vitu vipya kama chapati za karoti, chapati za vitunguu, mandazi ya iliki na vitu vingine kama hivyo. Kwa kweli, jikoni ni pahali pa muhimu kwenye nyumba na kwa wanaopenda kupika ni pahali pa furaha nyumbani.

Kwa kweli, wakati wa siku ambayo mimi hufanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi. Sikana kwamba wakati hizo zingine mimi hufanya kazi vibaya ila asubuhi mimi huwa nimetulia, niko mchangamfu wa mawazo na nina nguvu tele. Kwa mfano, unapotoka kula chakula cha mchana, ukirudi kazini, huenda mwili ukawa umelegea, utaweza kuifanya kazi yako vizuri, ila si zaidi ya vile ulivyo ama unaweza kuifanya wakati wa asubuhi. Asubuhi, watu hawaongei sana na watu wanakuwa wamepumzika, wametoka kwenye mapumziko ya siku iliyopita. Watu huwa wamesahau vitu vingi vilivyofanyika, na akili zao huwa fresh na zimetulia. Kwa hivyo, ni rahisi kufanya kazi kwa haraka na kazi safi, na zaidi kazi ya kupendeza.

Naam, nimewaifanya kazi ya kujitolea, nilipokuwa pale chuo kikuu Mara mingi, mimi nilienda kwa hospitali, ambayo ni ya serikali Nilikuwa naenda uko kujitolea kama mwanafunzi nasi, naenda kwasaidia manasi na madaktari wakuu katika kazi yao. Uenda daktari alihitaji kitu nilikuwa kipaombele kukimbia na kuleta kitu hicho ndiposa mambo ya daktari kule hospitalini ikaweze kuwa sambamba na akaweze kuwa na mda mtulivu. Nilikuwa naenda uko kujitolea kama mwanafunzi nasi, naenda kwasaidia manasi na madaktari wakuu katika kazi yao. Na pale newborn unit ambapo watoto waliozaliwa na upungufu wa kilo waliekwa ndiposa wakapate kilo zifaazo kabla hawajatoka hospitalini. Mimi mara mingi nilikuwa naenda huko kukaa na watoto hao kuwa nyuesha maziwa ambayo walipewa na paipu inayopitia kwenye mapua. Nilisaidia pia kuwaosha na hata kwa badilisha manguo mara kwa mara Kwa kweli nilipenda kujitolea uko hospitalini kwa sababu nilihisi kwamba hilo ndilo jambo ambalo niliumbwa nifanye na pia mimi ufurahia kusaidia sana sana ikiwa ni kwenye hospitali Pia nilipenda kusaidia kusafisha vidonda kule hospitalini huenda mgonjwa anagonjwa wa kisukari, Kuna wengine ambao ugonjwa huo unapozidi Unapata mtu anakidonda chini ya miguu yake Vidonda hivi huitwa ulcer sores Vidonda hivi huwa chungu na vinaitaji kuoshwa mara kwa mara Ndiposa kuzuia wadudu kuingia pale ndani na kukitakambi hapo Mara mingi mimi nilienda kusaidia kuosha wagonjwa hao wa ugonjwa kisukari Huku nikisaidia manasi na wadogo wa manasi Jambo hilo pia lilinisaidia kuweza kuelewa jinsi hospitali inafanya kazi na kuelewa magonjwa na hata kusoma vitu ambavyo sikuwa nimesoma kwenye kitabu. Kwa kweli nilipojitolea ilikuwa na manufaa mengi zaidi hata kama sikulipwa nilitoka na maarifa yaliyofaa.

Nimewai kwenda maonyesho ya sanaa, mara kathaa wa kathaa. Tangu nilipokuwa ututoni, tulikuwa tunaenda kwenye maonyesho ya sanaa, kule museum, ama stadium, kwa mfano Nairobi museum, pia kule uhuru park, watu hufanya sanaa kwa wingi, siku ya jumapili, jumamusi na hata ijumaa. Tulipokuwa wachanga, mama na baba walikuwa wanatupeleka huko, ndiposa tukafuraye maonyesho hayo ya sanaa. Pia tulipokuwa shuleni, tulipelekwa meru stadium, kutizama maonyesho ya sanaa. Hii tuliifanya kama chanzo, cha kwenda kujielimisha, na hata kujiburudisha wakati huo huo. Kwa kweli sanaa ni jambo ambalo linavutia na kupendeza, mara nyingine watu hufanya sanaa kama kazi yao siku mzima, wanafanya sanaa kama jambo ambalo wamelisomea kule shule, kisha sanaa hiyo huwalipa, huwasaidia kupata pesa, ya kulipa nyumba zao, ya kupata lishe, na hata kupata pesa ya matumizi hapa na pale. Kwa kweli sanaa ina heshima yake.

Kwa kweli, mimi si pendi michezo na si wajui wa chezaji maramengi. Ila kuna huyu mmoja ambaye niliyemfahamu. Tangu nilipokuwa mtoto mdogo. Nilikuwa na msikia ama nasikia jinalake. Watu walipokuwa wanazungu. Mza kuhusu mambo ya mpira. Alikuwa anaitwa baloteli. Nilisikia ya kwamba alikuwa na njia yake ya kipekee. Ya kunyolewa ambayo ilikuwa inaitwa Mohawk na baadaye wananchi waliamua kufuata mtindo huo wake wa kunyolewa pia na wakaanza kunyoa mtindo huo wa Mohawk Kwa kweli nilimpenda mchezaji huyu ingawa sikumjua sababu ya sifa ambazo niliziskia kumhusu na jinsi ambavyo watu walikuwa wanasema alikuwa anacheza mpira kwa upendo kutoka moyoni na kupicheza mpira kwa umakini.

Kwa kweli, mimi hupenda kuwa na ratiba ambayo inanisaidia katika kazi yangu. Hivyo basi ninaweza kushughulikia muda kwa utaratibu. Mimi hutengeneza ratiba yangu ya kazi kila wiki inapoanza. Ndiposa nikaweze kuwa na wiki ambayo inayofaa na nyororo bila kusumbuana na mtu yoyote na bila kutumaliza kazi yangu. Mimi hupenda kujipanga kutoka zile kazi ambazo ni nzito hadi kazi zile nye pesi. Kwa hivo, asubuhi ninapofika kule kazi ini. Mimi huanza na zile kazi nzito. Nikikamilisha naweka alama ya Mark kwenye ratiba yangu kuonyesha kwamba nimemaliza kazi hiyo, kisha nasonga kwa kazi hiyo nyingine. Kwa kweli unapokuwa na ratba inakuzuia kutokana na kupoteza mda kutokamilisha kazi yako kwa wakati ufaao au na ata kukosa wakati wa kupumzika. Kwa mfano, rafiki yangu mmoja kule kazi ni hafanyi kazi yake kwa ratba wala mpangilio. Kwa hivo maramingi yeye hubaki kwenye ofisi akifanya kazi yake wakati ambapo watu wengine wanaenda kula chakula chamchana sababu anaogopa kuenda kula na hajamaliza kazi yake.

Kweli leo kutoka asubuhi, hali ya hewa imekua joto jingi. Joto hili limetuathiri sisi kwa sababu tumeshindwa hata kutoka manyumbani. Sababu joto lilikua kali na lilikua linampa kila mtu uzembe. Pia, kunapokuwa na joto jingi, ngozi yangu huchipuka kwa sababu ya kupatwa na sunburns. Kwa hivo inanielekeza mimi kutotaka kutoka kwa nyumba wakati ambapo kuna jua. Leo nilikuwa nimevalia kaptura na shati nyepesi ndiposa nikaweze kupunga hewa sababu joto lilikuwa jingi sana. Unapojaribu kuvaa nguo nzito wakati kuna joto jingi huenda ukatokea vitu ambavyo vinaitwa heat rush sababu ya joto. Sipendi hali hii ya joto jingi kwa sababu inaathiri hata mimea. Kunapokua na joto bila mvua, mimea inanyauka kwa sababu hakuna mvua wala maji ya kunyunyizia. Pili, njia hujaa vumbi nyingi kweli kweli. Unapojaribu kwenda kama huna gari lako la kibinafsi, kwa kweli ni vigumu sababu utajaa vumbi, utajaribu kujipanguza ila unapozidi kutembea unajaa vumbi. Ya tatu, kunapokuwa na joto jingi sana, huzuia mashamba kukua na maji. Na pia kuna pokuwa na joto jingi, maji hupotea. Kwa hivo, mimi sipendi joto jingi. Wakati kuna joto jingi, mimi hupenda kukaa chumbani, ndiposa nisichomwe na jua, ama kulala kwenye simiti baridi, ama pia kuenda kuogelea. Kunapokuwa na joto jingi ni vyema mtu akaweze kwenda kuogelea ndiposa usiathiriwe na joto.

Naam, kuna vitu mingi sana ningependa kujifunza. Mojawazo ikiwa kupiga gitaa. Ya pili ikiwa kuhudumia wagonjwa waliofunjika mifupa. Ya tatu ikiwa kuvua samaki. Kwa kweli, vitu hivi nimekua nikitamani kwa muda mrefu kuweza kuzifanya. Tunapokwenda kule baharini kuogelea mimi huona wavuvi na meli zao wakienda kuvua samaki na baada ya masaa manene matano wao hurejea na samaki aina zote. Kwa kweli unapotazama nyuso zao wao huwa na furaha na ukamilifu. Ningependa kujua kuvua samaki ndiposa nikaweze kuenda kujivulia samaki wangu badala ya kununua. Mara mingi wavuvi wanapotoa samaki baharini, wao huja na kuziuza kwa bei kali. Saa zingine utapata samaki mdogo yuwauzwa miambili. Saa zingine samaki mkubwa yawuzwa hata elfu moja. Kwa kweli hiyo ni pesa mingi sana kutumia kununua samaki mmoja. Pili, ningependa kuweza kuwasaidia watu waliovunjika mifupa. Kwa hilo, ningependa kusoma kuwa daktari wa mifupa ambaye anaitwaa orthopedic. Kwa kweli mimi hupenda kazi hiyo kwa sababu, mara nyingine watoto wanaanguka na kuvunjika mikono, wazazi wanahisi kana kwamba maisha ya mtoto yataharibika, ila wanapoenda kwa daktari wa mifupa, yeye huirejesha na kuieka bandeji, na baada ya mwezi ama miezi mbili, kwa kweli mkono ule hurejea kuwa mkamilifu. Kwa kweli, mimi hupenda kujifunza vitu vipya kwa sababu vitu vipya vinatuelimisha na kutujulisha vitu ambavyo hatujui.

Kweli nimependa kuogelea tangu ni ilipokuwa miakami tatu. Nilipokuwa mdogo, wazazi wangu walitaka kwa hamu na gamu niweze kujua kuogelea. Sababu ikiwa, watoto wengi walikua wanafariki kwenye maji sababu ya kutojua kuogelea, hata watu wazima. Kwa hivo, wazazi wangu walitilia manani kunitaftia mwalimu wa kunifunza kuogelea, ndiposa nikajipata kwenye mambo kama hayo, kama kukukua kwenye maji bila mtu, niweze kuyaokoa maisha yangu ama nikaweze kusaidia mtu mwingine. Baada ya kufunzwa kuogelea tangu nilipokua mdogo, kila mara nilienda nikipenda kuogelea hadi wa sasa. Kila mda ninapopata mimi huenda baharini ama kwenye swimming pools ambazo zi ziko kwenye resorts naenda kuogelea kwa masa matatu, manne. Mimi ni mtu ambaye ninaeza kuogelea hata masaa sita. Nilipokuwa chuo kikuu pale Mount Kenya University. Kuna swimming pool kubwa sana na kuna madarasa ya kuenda swimming. Kwa kweli, jambo la kwanza nililofanya nilipojiunga na chuo kikuu, nilijiunga na timu ya kuogelea. Nilikuwa ninaogelea na nilikuwa na ujuzi mwingi wa kuogelea, hadi nikaweza kuingia kwenye timu ya kuogelea. Tulikuwa tunasafiri kila mara, kwenda mumbasa, kwenda kitui, mashindano. Ila baada ya kumaliza chuo kikuu, siendi kuogelea maramingi kwa sababu ya mashugli, kama vile kuwa kazi, maramingine ni mechoka, maranyingine nanataka tu kukaa nyumbani na kupumzika na kusikiza mziki. Ila ningependa kusema na penda kuogelea sana sana sana.

Kwa kweli, kuna vitu vingi vya kujitunza kutokana navyo kwa mfano, magonjwa kama ya ukimwi, magonjwa ya zina, pili, kujichunga kutokana na watu wa halifu, tatu, kujichunga ndiposa usiweze kuumia, haya. Jambo la kwanza ambalo mimi ufanya ndiposa nikajitunze. Pale kwenye mtandao, mimi siweki nambari yangu ya simu kule kwenye mtandao, kwa sababu unapoweka nambari ya simu kwenye mtandao, inaongeza chanzo chako chakufanyua uhalifu ama kuibiwa pesa. Kwa mfano, pale kwenye TikTok, kuna msichana ambaye hameweka nambari yake pale. Alipokuwa siku moja kwenye hafla hafla zake kule sokoni, alikutana na wanaume wawili, wakamuliza jinalake ambapo walikua wanamjua kwa sababu walimwona kwenye mtandao na kuna nambari yake. Wakamuliza jinalake nini waka na hata wakamfuata wakanza kumuambia awape simu yake walitaka kumpigia mtu ila walikua watu ambao walifuatilia maisha yake kwenye tiktok na walikua wamepata nambari yake walikua wanatumia location yake kumtafuta na kumfuata niposa wakapati chanzo ama mda wakumuiba Walipopata chanzo hiyo ilikuwa tu kwa bahati nzuri mana kulikuwa na watu wengi. Msichana huyo alipiga nduru na akaweza kusaidika. Ndiposa nikajichunge na kuathiriuye na watu kama wezi. Inapotoka kazini usiku mimi huchukua gari ya kibinafsi inanileta hadi nyumbani. Inapofika nyumbani mimi huingia na kufunga lango ku kwa haraka. 3. Mara nyingi mimi najihadhari na kutumia vitu vya watu kama wembe, visu. Vitu ambavo vineza kukata ama kukudunga. Kwa sababu unapotumia vitu kama hivyo vya watu na huenda wana magonjwa, kisha ikukate unaweza kupatua na magonjwa kama hayo. Mara mingine, mnapoenda kwenye oteli kama marafiki. Huenda mkacha chakula chenu hapo, mkaenda kwenye choo nyinyi wote. Kamwe, haifai kuwa hivo. Mnafaa kuenda mmoja kwa mmoja, niposa angalau mtu mmoja ama wawili, wabaki kwenye vyakula na vinyuaji wakaweze kukula. Sababu yangu ikiwa, unapoacha chakula ama kinyuaji kwenye meza, bila mtu yote kutizama, mtu anahiza kuwa tu anawapangia njama Mnapoenda kuwache chakula chenu, anakuja anawekea sumu ama madawa ya kulevia ambapo mtakaporeja mle chakula hizo ama mnye vinywaji hivyo Mwaweza kuzimia ama mkenda nyumbani mkose kuejelewa Kwa hivo mtu huyo uafuata pole pole kwa nyuma bila nyinyi kujua Kisha mnapozi mia ama mnapoanza kutojielewa ama kutojifahamu, anawapora kila kitu. Kwa hivo, kila mtu afanyi jinsi na atie juhudi kujitunza kutokana na kila kitu ambacho kinaweza kumuathiri. Siki mwili tu, hata kimaisha.

Kwa kweli, kila jioni kabla ya kulala, mimi huwa na ratiba ya kila siku. Mimi hufanya mara mingi mambo ambayo yanayafuatana kila siku kwa njia inayo fanana. Kwa mfano kabla ya kulala, mi huoga, kisha ninapo oga naosha vyombo, ambavyo nilitumia kula, chakula cha jioni. Baadae, mi hutengeneza kahawa na kunywa. Ninapokunywa kahawa, mimi hukua natizama video kwenye simu yangu kwa mda wa kama dakika ishirini. Kisha napomaliza, mimi huenda kujipaka mafta na kuvaa nguo zingine. Baada ya hapo, mimi hujaribu kusikiliza wimbo za kuabudu kwa mda wa dakika kumi, kisha napiga magoti kando ya kitanda changu na naomba. Mara mingi ninapomaliza kuomba nikipanda kitanda ndiposa nikalale, mimi hulemewa kulala mara mingi. Kwa hivyo baada ya kuomba, mimi huchukua simu yangu na kuingia kwenye TikTok kuzitazama video hapa na pale, nikicheka hapa na pale. Mara mingi ninapofanya hivo, mimi hujipata nimelala, ninapokua nikitazama video. Ila nisipotazama video hizo, mara mingi mimi hulemewa na kulala. Mara nyingine utanipata saa kumi asubui sijalala tangu siku iliopita sababu sina usingizi, mimi huwa na shida ya insomnia Kwa hivo mara mingi, mimi hujaribu kutumia simu sana kabla nilale Ndiposa nikaweze kupata usingizi kwa haraka.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni simu na kompyuta. Kwa kweli nilipomaliza kidato cha nne, nilitaka simu sana sana Ila mamangu mzazi alikuwa ameniahidi kuninunulia simu ama kompyuta mtihani wa KCSE utakapotokea na nikuwe nimepata alama ya B chanya Jambo hili lilinikwaza sana sababu sikujua matokeo yangekuwa vipi. Ila kabla ya matokeo hayo kutokea, dadangu alitoka Australia na kuniletea simu ya iPhone ambayo ninaitumia hadi sasa. Kisha akaniletea kompyuta. Jambo hili lilinifurahisha sababu nilijua ya kwamba hata nisipopata alama mama alioniahidi bado nitapata simu. Ila bado ninatarajia zawadi zingine bora mwaka huu sababu nitakuwa na sherehe.

Kwa kweli, mimi sijawahi kupenda michezo ya ubao kwa sababu mimi huogopa kuumia. Michezo ingine kwa maoni yangu ni michezo ya wanaume. Kama mchezo ya ubao, wanaume wengi upenda kucheza mchezo huo kwa sababu unawafurahisha na maramingi wao ndio hushinda michezo hiyo.

Kwa kweli, kuishi siku moja bila teknolojia inaweza kwa ngumu. Je, kuna mtu ambaye amejaribu kuishi bila teknolojia. Huenda ndiyo, huenda naam. Ila kwangu inaweza kwa vigumu sana. Sababu yangu ya kusema hivo ni. Mara mingi mimi hutumia Google ama Chrome kuangalia vitu ambavyo vinanishinda. Kwa mfano, jambo linapotokea ama mtu anaposema neno, ambalo sielewi kwa kina ama kwa undani, mimi huenda kwenye Google ama Chrome. Na siwezi pata hiyo Google ama Chrome kama sitatumia teknolojia. Kwa hivo mara mingi, utanipata mimi hutumia teknolojia kusoma zaidi. Pia, wakati mwingine ninapotoka kazini, kwa kweli mimi huwa mchovu wa akili na hata mwili. Kwa hivyo ninapokula na kuoga, mimi hutaka kuingia kwenye mtandao ama teknolojia. Nikaweze kutazama vitu ambavyo vitanichangamsha ama kunitia nguvu kabla sijalala. Hata biblia ninatumia ambayo ni ya teknolojia ya kidigitali. Kwa hivyo nisipotumia teknolojia hata kusoma bibilia kwangu itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo mimi jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba sidhani ninaweza kuishi bila teknolojia kwa siku moja ila jambo hilo limenitia nguvu na nitajaribu kufanya hivyo kwa nusu siku ndiposa siku hiyo ifuatayo nijaribu siku nzima nione jinsi ambavyo nitakuwa.

Kwa kweli, kuna vitu vingi ambavyo vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kwa mfano, kuwa na wafanyikazi ambao wanaheshima na nidhamu kati yao na hata kwa waajiri wao. Kule kazini, kunapokua na heshima na nidhamu miongoni mwetu, hutusaidia sana mara nyingi kuzuia mvurugano na hata vita kwenye kazi. Ya pili, mazingira ya kazi ambayo yanafanya kazi iwe mzuri ni watu kukuwa na ushirikiano na upendo. Watu wanaposhirikiana kwenye kazi mara mingi kazi hiyo hukua rahisi na watu wanaweza kuifanya kwa ukamilifu bila ya kukuwa na bugdha wala tatizo lolote. Kwa kweli, mazingira ya kazi yakiwa mazuri, hata matokeo ya kazi pia huandama vile vile hukuwa mazuri. Pia, mazingira ya kazi ambayo ni mzuri ni wakati watu wanataka kujua zaidi na kujifunza mambo kuhusiana na kazi yao. Mara mingi kwenye kazi jambo hutokea ama mambo hutokea ambayo ni mapya na kwa hivo tunapata wakati wa kuweza kuelewa mambo haya mapya ambayo hatukuwa tunayajua. Kwa hivo wafanyikazi wanapokuwa na kutaka kujua mambo mapya na kukuwa na uwezo wakushika mambo mapya kwa haraka kwa kweli inazidisha mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Ndiposa nikaweze kujichunga na jua kali, mimi hutumia mafuta ya sunscreen ambayo inazuia ngozi kuchipuka wakati kuna jua kali na pia inasaidia ngozi yako kunawiri wakati kuna jua kali. Kwa hivo, unapojipaka sunscreen inakusaidia sana kwa ngozi yako. Pili, kunapokuwa na jua kali, mimi sitoki kwa nyumba ovyo ovyo. Mimi hukaa kwa nyumba kwa sababu hali ya hewa kwa nyumba ni njema na ni tulivu inakuzuia ngozi yako kuchipuka wala kutoka heat rush.

Kwa kweli ni na kumbu kumbu kadhaa za shuleni kwa mfano nilipokuwa darasa la tatu tulitembea kwenda Mombasa tukaenda kuogelea kwenye bahari Pia tulipokuwa darasa la nane tulienda kule kariandusi ambapo tulisherehekea sana Tulipokuwa kidato cha pili, tulienda mjini Nakuru, kisha tukaenda naivasha, tukala samaki, tukaenda kwenye hot waters, na pia tukatazama mijengo ambayo ilikuwa ni ya kuvutia. Tulipokuwa kidato cha nne tulienda the Snow White Land. Hii ni pahali ambapo kuna vitu vya kuogelea, kuna vitu kama cotton candy na hata wafalme na wanawao wakuigiza. Huko ni ambapo watu wengi huenda ni kama vile Disney Junior ama Disneyland ambapo watu hupenda kwenda sana. Kwa kweli ni na kumbu kumbu nyingi ila hizo ni lizo zitaja, ndizo kumbu kumbu ni nazo zipenda na kuzithamini zaidi.

Ujuzi wangu ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi waku hudumia wanawake wanapokuwa wanajifungua. Maramingi ninapokwenda kwenye chumba cha kujifungua, mimi hujawa na woga mwingi, naanza kutetemeka na hata kutokwa na jasho jembamba sababu ya mshtuko. Kwa kweli ningependa kuimarisha ujuzi huu, ndiposa nikaweze kusaidia wanawake wajawazito wanapokuja ospitalini kujifungua kwa sababu mimi hufuraha yangu ni kusaidia watu wengine. Ujuzi ambao pia ningependa kuimarisha zaidi ni utumiaji wa kompyuta. Kwa kweli, maisha ya sasa, teknolojia ni kila kitu. Na pia unapojua mambo ya kompyuta, unaweza kupata chances nyingi katika kazi za teknolojia. Sababu hivi sasa hakuna mtu asiyetumia teknolojia. Kila mtu anapenda na anafurahia teknolojia. Unapo jifunza mambo ya teknolojia maramingi unapata nafasi nyingi za kazi na hata inakuezesha kutafta kazi kule kwenye mtandao. Watu wengi haswa vijana wachanga. Waliacha kwenda kazi kama hospitalini ama ofisini. Wao waliimarisha teknolojia yao na kueza kutafta kazi kwenye mitandao. Kwa hivyo wao ufanya kazi kutoka nyumbani, hawaendi kazi ni asubui ila wanafanya kazi kutoka manyumbani kwao huku wa kijivinjari kwa mda huo huo.

Kweli mimi hutazama video pahali tofauti tofauti. Kuna TikTok, kuna Facebook, kuna Instagram, kisha kuna YouTube. Sababu ya mimi kutazama kwa hizi pahali zote ni sababu kama ni kwenye TikTok wao hupata video fupi fupi na video refu kabisa ni ya dakika kumi. Kisha kwenye Facebook video ndefu ni ya sekunde 30. Instagram pia video refu ni ya sekunde 30. Ila kwenye YouTube inakuwezesha kutizama video za dakika 30, lisali moja, masali mawili, hata masaa 20 jinsi unavyopenda. Ila unapopitia kwenye TikTok, ndiposa unaweza kuona habari hiyo kwa njia fupi, ndiposa ukaweze kuiangalia. Unapokwenda kwenye YouTube, mara ya kwanza, hautajua nini unafaa kuangalia kwa mfano unataka kujua nini kilitokea. Mara mingi jambo hilo litatokea kwenye TikTok na kukueleza jinsi utakavyoipata kwenye YouTube. Kwa hivo TikTok, Instagram na Facebooku zimerahisisha maisha ya maisha ya habari na hata maisha ya kufuatilia mambo yanayotukia duniani.

Kwa kweli, mimi napendelea mahali ambapo ni kimya. Mara mingi ninapotoka kazini mimi hupenda kutulia kwa nyumba yangu. Maana ni pahali ambapo ni kimya, hapana kelele ya magari. Kwa sababu, pahali nyumba yangu ilipo, si karibu na barabara ambapo naweza anza kusikia makelele ya magari na malori yanapopita. Ni pahali tu ambapo kuna miti iliotulia na ndege wanaoimba nyimbo zao tamu. Kwa hivo, mimi ninapokuja nyumbani mimi huwa na furaha tele kwa sababu najua ya kamba chumbani kwangu ni mahali kimya ambapo unaweza kutulia na ata kufanya mambo ambayo ninayopenda zaidi bila kusumbuliwa na kelele ama mtu yeyote.

Ninamkumbuka mwalimu wangu ambaye alikuwa mwalimu wa kiswahili na kiingereza Nilifunzwa kiswahili na kiingereza na mwalimu mmoja ambaye alitwa Madam Jane Kituma sababu yangu ya kupenda mwalimu huyo na kumukumbuka kwa kweli mwalimu huyo alinisaidia sana Nilipokuwa darasa la sita, wazazi wangu walinitoa Nairobi na kunipeleka mjini meru kwenda huko kusoma. Kwa kweli ilikuwa ngumu kuanza mazoea ya kuishi huko kwa sababu watoto wengi walizungumza lugha ya kimeru ambayo ilikuwa siielewi wakati huo. Pia watoto wengi walikua wananionea wivu. Mara nyingine walikua wananiandika na hata kunisingizia kwamba nimeongea kimeru. Na jambo lililokuwa linakishangaza ni sikua najua kuongea. Walitaka tu kunionea. Walitaka tu wanione nikilia. Namkumbuka mwalimu huyo kwa sababu alinitetea sana, alinirahisishia maisha yangu pale kutoka darasa la sita. Wakati ya michezo, alikuwa ananiita kando kuniongelesha na kunikumbusha ya kwamba mambo yatakua sawa. Huenda wanafunzi wengine walinifanyia mambo mabaya alizidi kuniambia ya kwamba niweze kukua najitia nguvu na nikaweze kuwa najikaza kwa jambo ninalofanya kwa sababu kila unapojikaza mambo yako huenda sawa. Kwa kweli nampenda namkumbuka mwalimu huyo kwa sababu alinisaidia sana.